Naam, napenda kujifunza historia. Historia unisaidia kuelewa jinsi mawe yalivyo kuwa zamani na kwa nini hali ilivyo sasa. Nikijifunza historia, ninaweza kuona makosa na mafanikio ya waliyo tutangulia na hilo unipa funza la kuekupa makosa yale yale katika maisha ya sasa. Pia, napenda historia kwa sababu inahadithi nyingi za kuvutia, kuhusu watu, tamanduni, mabambano mbali mbali, inanifanya kuthamini maendeleo tuli, hiyo na yoleo na kuwaheshimu wale waliopiga nia mabadiliko. Kujifunza historia unipanua mawazo, na kunifanya niwe mtu anayeelewa dunia vizuri zaidi.

Napenda kutembea sehemu tulivu na zenye mazingira mazuri. Mara nyingi napendelea kutembea karibu na nyumbani. Hasa asubuhi na jioni wakati hewa ni safi na kuna utulivu. Kutembea sehemu kama hizo hunisaidia kufikiri vizuri na kupunguza mawazo. Pia napenda kutembea maeneo ya asili kama bustani, sehemu zenye miti na karibu na maji kwa na mto au ufukweni Mandhari ya asili hunifanya nijisikie huru na mwenye amani Wakati mwingine napenda kutembea mjini, nikiangalia watu na shughuli zao Lakini sipendi sana sehemu zenye kelele mingi.

Kama ningepata na fasi, ninge penda kutembelea mji wa cape town huko Afrika Kuzini. Mji huu una mandhali nzuri sana ukiwa na bahali, milima na hali ya hewa ya kuvutia. Ninge penda kuona milima tebo, kutembe ufukweni na kujifunza zaidi kuhusu historia na tamaduni za watu au. Pia, cape ni mji unaochanganya maisha ya kisasa na historia, jambo li na lovutia sana. Na fikiri kutembea mji huo kungeku uzoefumzuri wa kujifunza, kupumzika na kufurahia uzuri wa dunia.

Na'am, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Ziara hizo zilikuwa za kufurahisha na kunipa utulivu wa akili. Nikiwa karibu na maji, kuhisi amani na kupata muda wa kutafakari maisha. Kuangalia maji yakitiririka na mawimbi ya ziwa hunifanya nipumzike na kusahau msongo wa mawazo wa kila siku. Nilifurahia kutembea kando ya maji, kupiga picha na kuzugumza na watu niliyokuwa nao. Pia, nijifunza kuthamini uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu ya kuyatunza, kutembelea ziwa na moto ni uzoefu mzuri na hunipa furaha na kumbukumbu nzuri.

Napenda rangi tulivu kwa ukuta wa chumba. Hasa rangi kama blu nyepesi au krimu. Rangi hizi hunipa hisia ya utulivu na hunisaidia kupumzika vizuri baada ya siku ndefu. Pia hufanya chumba kionekane safi na chenye mwanga mzuri. Sipendi sana rangi kali kwa ukuta wa chumba kwa sababu zinaweza kuchosha macho na kuleta hisia za msisimko kupitia kiasi. Naona rangi tulivu zinafaa zaidi kwa mahali pa kupumzika na kufikiria. Napendelea rangi, rahisi ambazo zinanifanya nijiskie huru na mwenye amani nikiwa chumbani.

Naam, napenda kuvaa kofia mara kwa mara, hasaa siku za jua kali na wakati ninataka kuonekana tofauti kidogo. Kofia si tu inalinda kutoka jua, bali pia inafanya mtu aonekane vizuri na mara nyingine inakupa hisia, starehe na mtindo. Kwa mfano, ninapokuwa nikitembea mjini, huwa naweka kofia yangu ya rangi nyepesi ili nisiskie jua. Pia, baadhi ya kofia ni za mchezo na za kawaida za mitaani. Napenda kuchanganya ili zionekane nzuri na nguo zangu. Pia inakuwa na faida kwa kulinda nywele yangu kubwa na wakati wa upepo. Si rahisi kwa nywele kuharibika. Na hivyo, kofia si kitu tu ucha kuvaa, bali ni sehemu ya mtindo ya faraja. Hata hivyo, si siku zote napenda kuvaa kofia, hasaa ndani ya nyumba na wakati kuna hafla rasmi, mara kwa mara nyingine inakosa kupendeza kwa mazingira haya. Lakini, hasaa wakati wastarehe, michezo na matembezi, kofia ni rafiki mzuri wangu.

Naamu, napenda kununua vitu mtandaoni. Nirahisi, hipasi kuenda kwenye duka. Unaweza kutafuta vitu vingi kwa bei tufauti, na mara nyingi ni naweza kuringanisha bei haraka. Pia, unaweza kusoma maoni ya watu wengine kabla ya kununua. Na hiyo inanisaitia kuchagua vizuri, lakini si vitu vyote ni vinunua mtandaoni. Kuna wakati napenda kuwa na kitu kabla ya kulipia Hasa nguo na vitu vya thamani zaidi Ili niwe na uhakika wa vifa kununua mtandaoni ni vizuli Hasa kwa vitu kama vitabu Vifa vidogo vya nyumba na vitu ambavyo sivigumu kurudisha kama vita kiwi.

Kazi ninayoidhamini sana nihile inahusiana na kusaidia wengine na kufanya maisha yakuwe rahisi zaidi. Kama vile, kazi ya mwalimu, daktari na hata mtu anayefanya kazi usaidizi wa jamii. Napenda kazi ambayo inamaana na inayowasaidia wengine moja kwa moja. Sababu napenda kazi kama hiyo ni inanipa furaha ya kweli. Unaposaidia mtu kupata suluhisho na kuboresha hali yake. Unajisikia umechangia kitu chenye maana. Pia, kazi kama hiyo inakufundisha uvumilivu kuelewa wengine na kuwa na maadili mema Hata hivyo, si lazima kazi iwe kubwa au maarufu kazi yoyote unayoifanya kwa bidii, tunayaoiweka mwoyondani ili, ndiyo inayo dhamini zaidi kazi ya kila mtu, ikiwa inatimia malengwa ya kufanya maisha bora, ni muhimu na ya heshima.

Ningependa kuitembelea Japan. Sababu kuu ni kuwa napenda historia na utamanduni wao, pamoja na mandhari yao ya kipekee. Ninafurahia kuona mchanganyiko wa zamani na mpya, majengo ya kale ya miji yao, makaburi, hifadhi za asili, pamoja na teknolojia ya kisasa mjini. Pia, chakula cha Japan kinavutia sana. Ningependa kuonja sushi, ramen na vyakula vya jadi vilivyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Vile vile napenda mandhari ya mlima na bustani zao za cherry blossom Nadhani kutembea huko wakati wa mzimu wa mauru kutakuwa uzoefu wa kipekee Zaidi ya hayo napenda watu wanavyoheshimiana na utaratibu wao wa maisha. Ningependa kujifunza kutoka kwao jinsi wanavyolinda utamaduni wao na heshima wanavyoonyesha kwa wengine Japani inaonekana kama nchi inayochanganya uzuri wa asili, historia na maisha ya kisasa na ningefurahi sana kwenda huko kuona yote kwa macho yangu.

Mimi, naona mawasiliano na wafanya kazi wenzangu ni muhimu sana. Kila siku, ninajitahidi kuwa wazi na kuwa na heshima wakati wa kuzugumza nao. Kama, napendelea kueleza mawazo yangu kwa uwazi bila kuchelewa. Lakini, pia kusikiliza maoni yao kwa makini. Ina nisaidia kuwepuka migongano na kufanya kazi kwa urahisi pamoja. Pia, napenda kushirikiana nao kwa njia ya timu. Tunapokuwa na kazi kubwa huwa tunagawana majukumu na kila mtu anajua na ya paswa kufanya na hiyo inaharahisisha kazi Mala nyingi tunatumia mawasiliano ya moja kwa moja na barua pepe na kwa wakati mwingine mikutano midogo ya halaka ili kufafanua mamu Kuna wakati napenda pia kutuoa pongezi au kutambua kazi nzuri ya wenzangu Hii naboresha molali na hufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya timu Kwa upande mwingine kama kuna tatizo napenda kuriongeleo kwa kutulivu na kufuata suluhisho pamoja badala ya kulishinikiza mtu.

Ujuzi ningependa kujifunza zaidi ni ujuzi wa masiliano bora. Hasa kuzugumza kwa ujasiri bere ya watu. Ninaona ujuzi huu ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kazini na hata katika maausiano ya kawaida. Ukiweza kueleza mawazo yako vizuri bila woga. Inakua rahisi kuelewana na wengine na kujenga imani. Pia, ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia. Hasa matumizi ya kompyuta na programu mbalimbali. Dunia yasasa inabadilika kwa kazi na teknolojia iko kila mahali kujua kutumia teknolojia vizuri kuna fungua na fasi nyingi ya kazi na kuna rahisisha kufanya mambo mengi kwa haraka na kwa usahihi Zaidi ya hapo, ningependa pia kujifunza ujuzi wa kifeza kama kuweka akiba na kupanga matumizi yangu vizuri Ujuzi huu unasaidia mtu kuishi maisha ye nyempangilio na kuepuka matatizo ya kifedha Ujuzi ni naotamani kujifunza ni ule unaosaidia kukua kibinafsi kuwa na uhakakika zaidi na kuhishi maisha bora ya sasa na ya baadaye.

Somo ni nilopenda nikiwa shule ni nisabati. Ni ilipenda kwa zababu li nifanya nitumia kili yangu kufikili kwa makini na kutafuta majibu kwa hatua. Kila swali ilikuwa kama changamoto na lipofa nikiwa upata jibu sahi. Nilijisikia furaha na kujibunia juhudi zangu. Pia, ni ipenda njinsi nisabati hivyo kwa na mpangirio. Kila kitu kilikuwa na kanuni zake na kuzifuata vizuri ungepata jibu. Hiro lili nifundisha kuwa makini, ngumiribu na kutootaka, tamahalaka Hata kama swadili likuwa ngumu, nilijifunza kukachini, kufikiri pole pole na kujaribu tenampaka nielewe Zaidi ya hapo, hisabati hunisaidia hata katika maisha yangu ya kawaida kama kuhesabu pesa, kupanga muda na kufanya maamuzi madogo ya kila siku Kwa hivyo, si somo la darasani tu, bali ni somo lilalo msaidi ya mtu katika maisha halisi, ndio maana nalidhamini sana mpaka.

Mimi hufanya mambo madogo lakini muhimu kulinda mazingira. Kwanza, najitahidi kutotupa takataka ovyo ovyo. Kila mara nikitumia kitu kama chupa au kalatasi. Ninahakikisha nimeitupa mahali sahihi. Na nikiweza, niirudie tena kwa matumizi mengine. Hii inapunguza uchafu na kusaidia mazingira yawe safi. Pili, napunguza matumizi ya plastiki. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki kila mara. Napendelea kutumia mifuko ya kudumu, hasaa nikienda kununua vitu dukani. Pia, najitahidi kutumia chupa ya maji inayotumika mara nyingi badala ya kununua chupa za plastiki kila siku Pia, ninahifadhi maji na umeme, ninapomaliza kutumia maji, hufunga bomba vizuri na nikitoka chumbani, huzima taa, na vifaa vya umeme ambavyo havihitajiki haya ni mambo madogo lakini yakifanywa na watu wengi, yanaweza kuleta tofauti kubwa Zaidi ya hayo napenda kuhimiza watu wengine pia wajali mazingira. Nikiona mtu anatupa taka taka ovyo ovyo humkubusha kwa njia nzuri Naamini kila mtu anajukumu la kulinda mazingira. Na tukianza na hatuwa ndogo ndogo, tunaweza kuhifadhi kwa ajili yetu na vizazi vijavyo.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni giza pyramids kule misli. Ningependa kuyaona kwa macho yangu kwa sababu ni miongoni mwa maajabu ya dunia ya kale na yana historia ndefu sana. Inanivutia kufikiria jinsi watu wa zamani waliweza kuchenga majengo makubwa na imara kiasi hicho bila teknolojia kisasa tulio na yo leo. Pia, ningependa kujifuza zaidi maisha wa misli wakale. Imani zao na namna walivyoishi kutembelea makabuli sanamu na maeneo ya kale kungenifanya historia iwe hai zaidi kuliko kusoma tu kwenye vitabu Ningependa pia kuona jinsi historia inavyoifadhiwa hadileo na jinsi watu wa sasa wanavyo linda ulithi huo muhimu na amini kutembelea lea mahali pa kihistoria kuna mfanya mtu kuelewa zaidi dunia na kuthamini juhudi za walio tutangulia kutembelea maeneo ya kihistoria ni njia nzuri ya kujifunza na giza pyraminds ni sehemu ambayo ningependa sana kutembelea siku moja.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za mita mia moja, napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha nguvu kasi na nidhamu ya juu. Ndani ya sekunde chache tu, unaona matokeo ya mazoezi ya muda mrefu na kujitolea kwa wanariadha. Pia napenda jinsi mbio za riadha zinavyokuwa za haki Kila mshiriki anaanza katika mstari moja na ushindi unategemea juhudi binafsi na maandalizi ya mwanariadha Hakuna kubaatisha, ni kazi ngumu tu na umakini mbio hizi pia hizi zinanipa hamasa Hasa, ninapoona wanariadha kutoka nchi mbali mbali wakishindana kwa amani na heshima Inanikumbusha kuwa mchezo naweza kunganisha watu na kuonyesha uwezo wa binadamu bila kujali tofauti zetu riadha katika olimpiki inanifundisha umuhimu wa kujituma kuwa nidhamu na kutokata tamaa Ndiyo maana ni mchezo ninaupenda sana kuangalia kila unapofanyika olimpiki.

Naam, napenda mvua, lakini si kila wakati. Napenda mvua hasa inaponyeesha kwa utulivu, bila upepo mkali. Wakati huo, hewa inakuwa safi, baridi kidogo, na mazingira yanaonekana mazuri sana. Pia, mvua inanifanya nijisikie mtulivu, hasa nikiwa ndani ya nyumba nikisikiliza sauti ya matone ya mvua yakitondoka. Mvua pia ni muhimu sana kwa maisha. Inasaidia wakulima kupata mazao, hujaza mito na mabawa na hufanya mimea ikuwe vizuri bila mvua, maisha yangekuwa magumu sana, ndio maana naiona kama baraka kubwa Hata hivyo, sipendi mvua inaponyesha kupita kiasi na kusababisha mafuriko na uharibifu Wakati mwingine, inaweza kuvuruga mipango ya siku na kusababisha usumbufu Lakini mvua ya kawaida na ya kiasi napenda sana kwa sababu inaleta uhai na uzuri katika mazingira.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mzazi wangu, hasa mama yangu, alinifundisha umuhimu wa kuwa na nidhamu heshima kwa watu wote na kufanya kazi kwa bidii, tangu nikiwa mdogo, alinifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali yanahitaji juhudi na uvumilivu, aliinifundisha pia kuwa mwaminifu na kusema ukweli, hata pale inapokuwa ngumu, jambo hilo limenisaidia sana katika maisha Kwa sababu, watu wanapokumini, mahusiano yanakua bora na mambo yanaenda vizuri zaidi ya hayo, alinifundisha kuwa mvumilivu na kuwajali wengine alinieleza kuwa kusaidia mtu mwingine Hata kwa jambo dogo, kunaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha yake Mafundisho haya yamenisaidia kukua kama mtu na kuyaishi hadi leo Mafunzo niliopata kutoka kwa mzazi wangu yamekua msingi muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kuchora na kupaka rangi hasa wakati nina muda wa kupumzika. Ninapofanya hiyo, najisikia huru na mtulivu kwa sababu inanisaidia kutoa mawazo yangu bila kuhitaji maneno mengi. Kuchora kuna nipa nafasi ya kuonyesha hisi zangu, iwe ni furaha mawazo au hata msongo wa mawazo. Napenda zaidi kuchora vitu vya asili kama miti, maua na mandhari ya kawaida ninayo yaona kila siku. Kupaka rangi pia kuna nifurahisha kwa sababu rangi tofauti uleta hisia tofauti Wakati mwengine napenda rangi kali na wakati mwengine napendelea rangi tulivu kulingana na hali yangu ya mare pia kuchora unisaidia kuwa mbunifu zaidi na kuniongezea umakini Sio lazima mtu awemtaaluma ili hafurahie sana muhimu ni kufurahia kile ninacho fanya. Kuchora na kupaka rangi ni njia nzuri ya kupumzika, kujfunza na kujieleza kwa uhuru.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napenda kupanga mambo yangu mbapema Hwa naanza kwa kuangalia kazi zote nilizo na zona kuzipanga kulingana na umuimu na muda wa muisho Hii unisaidia kujua ni kazi gani, yanze nayo nakwepuka msongamano wa kazi dakikaza muisho Pili, nagawanya kazi kuhuwa katika semu ndogo ndogo kazi ikionekana ndogo, inakua laisi kwanza na kuimaliza, hatua kwa hatua bila kuchoka zaidi Pia, najitahidi kwepuko zumbufu kama kutumia zimu kupitak kiasi wakati wakufanya kazi. Kuhueka muda malumu, wakufanya kazi na muda wakupumzika. Hii hunisaidia kubaki na nguvu na umakini. Kimaliza semu ya kazi, najipa motisha ndogo kama kupumzika na kufanya kitu ninachopenda. Kwa kupanga kazi vizuri, kuwa na nidhamu na kutumia muda kwa busara, Ninaweza kukambilisha kazi kwa wakati bila msongo wa mawazo.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali, hata kama ni mambo madogo madogo. Kwanza, napenda kushirikiana vizuri na majirani zangu. Nikiona kuna mtu anahitaji msaada, kama mzee au mtoto huwa najitahidi kumsaidia kadri niwezavyo. Hii inajenga uhusiano mzuri na kuleta umoja katika jamii. Pia, napenda kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira. Kama kusafisha maeneo ya pamoja na kushiriki katika mipango ya kutunza mazingira shughuli hizi zinasaidia kufanya mtaa uwe safi na salama kwa kila mtu Zaidi ya hayo ninahudhuria mikutano ya jamii na kushiriki katika vikundi vya maendeleo pale inapowezekana Hii hunipa nafasi ya kutoa maoni yangu na kujifunza kutoka kwa wengine kuhusu maswala yanayohusu jamii Naamini kushiriki katika jamii ni jukumu la kila mtu Kwa kufanya mambo madogo kwa moyo na kujitolea Tunaweza kuifanya jamii yetu iwe bora yenye mshikamano zaidi.

Tabia ni ninayoipenda zaidi kwa wengine ni heshima. Napenda kuona watu wakiwajali wengine, wakiwa na adabu na kuzugumza kwa maneno mazuri. Heshima hufanya mazugumzo kuwa rahisi na huondoa ni migongano isiyo ya lazima. Pili, napenda watu waaminifu. Ni muhimu kwa mtu kusema ukweli na kushikilia ahadi zake. Hii hujenga imani na kuifanya, urafiki na ushirikiano kuwa wa kudumu. Pia, napenda tabia usaidizi. Watu wanaosaidia wengine pia kutarajia malipo na shukrani wananivutia Kwa sababu inathahilisha moyo vina huruma. Kwa ufupi tabia kama heshima uaminifu na kusaidia wengine ndizo ninazothamini zaidi kwa watu zinafanya mazungumzo na uhusiano kuwa rahisi mwenye furaha zaidi yenye maana.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia naona Faida ya kufanya kazi peke yangu kuringana na hali. Napofanya kazi na wengine, napenda kwa zababu kuna kubalisha na mawazo, kujifunza kutoka kwa watu tofauti, na kupata suruisho bora kwa alaka. Kira mtu anapochangia, kazi inakua nyepezi na matokeo ya nakua mazuri zaidi, pia inajega mshikamano na uwelewano kazini. Hata hivyo, kuna wakati napenda kufanya kazi peke yangu, hasa kama inaitaji umakini mkubwa na kufikiri kwa kina kufanya kazi peke yangu unisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kufanya kazi kwa utulivu bila usubufu Napenda kuwa na husiano, kazi ya pamoja ni zuri kwaubunifu na ushirikiano Wakati kazi ya peke yako ni muhimu kwa makini na wajibikaji binafsi Kila aina ya kazi na nafasi yake na kuchanganya zote mbili usaidia kubata matokeo mbora.

Napenda kule njia nyumbani katika mikahawa midogo na vibanda za kulia chakula. Hasa vila vinavyopika chakula cha kawida ninachokizoea. Napenda maeneo tulivu yasio na kelele nyingi. Pahali ambapo mtu anaweza kula kwa amani na kufurahia chakula bila haraka. Pia napenda mikahawa inayopika chakula kipya na cha moto ni muhimu kwangu kuona usafi kila mahali. Jinsi wahudumu wanavyowaheshimu wateja na namna chakula kinavyoandaliwa Hata kama ni mahali pa kawaida tu Nikiona usafi na huduma nzuri huwa naridhika sana Wakati mwingine Napenda kula nje na marafiki na familia Hapo si chakula tu kinachonifuraisha Bali pia mazugumzo na muda tunaotumia pamoja kula nje kunanipa nafasi ya kupumzika kubadilisha mazingira na kufurahia muda bila mawazo mengi ya kupika na kusafisha nyumbani napenda kula nje mahali penye chakula kizuri huduma njema na mazingira yanayofanya nijisikie huru na mwenye raha sana.

Na'am, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilishiriki katika shughuli ya kusaidia jamii, hasa katika usafi wa mazingira na kusaidia watu waliokuwa wanahitaji msaada mdogo mdogo. Kama vile, tuliwahi kushiriki kusafisha maeneo ya pamoja na kusaidia kugawa chakula kwa watu waliokua na uhitaji. Kazi ya kujitolea ilinifundisha umuhimu wa kushirikiana na wengine na kujali hali za watu tofauti. Nilijifunza kuwa hata msaada mdogo unaweza kuleta furaha kubwa kwa mtu mwingine. Pia ilinifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kunipa kuridhika moyoni kwa sababu nilikuwa nafanya jambo njema bila kulipwa. Zaidi ya hayo, kazi ya kujitolea ilinisaidia kujifunza nidhamu, uwajibikaji na subira. Wakati mwingine haikuwa rahisi lakini nijifunza kuvumilia, kufanya kazi kwa moyo wote. Kufanya kazi ya kujitolea ni jambo ninalothamini sana na ningependa kuendelea kufanya hivyo mara kwa mara inapowezekana.

Kinacho nifanya ni furahi sana nikuwa na wakati mzuri na familia na marafiki. Hasa tukicheka kuzungumza kwa heshima na kushirikia na katika jambo zuri Wakati huo, ninaona maisha ni mazuri na kila kitu kinakua laisi zaidi. Fulaha pia huja ninapokuwa na amani ya ndani kama kusoma kitabu kizuri, kwangalia mandhari, mzuri, na kufanya kitu ninachopenda bila halaka. Piri, ninapofanikisha jambu ninalo, kusudia au kufanikisha kazi kwa bidi, hii inanifanya nijisikie fulaha kuweli, hii ni kwa sababu nina kona matokea GTR zangu na kujivunia kila nina chofanya. Zaidi, kuenda wengine hakifulai au kunisaidia bila kutarajia malipo, pia kuna nifanya nijisikie mwenye fulaha, inanipa isi ya kulirika na kuguzwa mwoyoni. Fulaha huanzia katika uhusiano mzuri kufandikisha malengo na kufanya mambo yenye maana kwa mwe ni mchanganyiko wa mambu wa mandogo na makubwa ya nayo nifanya nijisikia halizi.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wakuelewa watu kwa undani zaidi, hasa kuelewa hisia na mawaza yao, hata bila wao kusema sana. Nathani uwezo unge nisaidia kujenga mahusiano mazuri, kuepuka migogoro na kuwasaidia wengine kwa njia sahihi. Ukimwelewa mtu vizuri, inakuwa rahisi kumsaidia na kuwasiliana na yeye kwa amani. Pia, ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kupanga muda vizuri, ingawa na jitahidi, na amini ningefanya mango mengi zaidi kama ningekuwe na uwezo wa hali ya juu wakutumia muda wangu kwa ufanisi. Hii ingenisidia kutimiza malengo yangu mapema, kupunguza msongo wa mawazo na kupata mda wa kupumzika. Zaidi, ningependa kuwa na uwezo kujifunza vitu vipya kwa haraka. Dunia inabadilika sana na kuwa na uwezo kuelewa mambo mapya kwa urahisi kungefanya maisha yawe rahisi zaidi. Hasa katika kazi na teknolojia, ningependa kuwa na uwezo unaonisaidia kukua kuelewana na wengine na kuishi maisha yenye utulivu na mafanikio.

Kwanza, ninapokuwa nikianza kazi, napenda kupanga na kupanga latiba, hii inasaidia kuona ni kazi gani muhimu zaidi, na ipi inapaswa kuanza. Kwa kufanya hivi, ninaanza kazi kwa utulivu na si kwa haraka bila mpangirio, psada ya hapo, napitia vifaa vyangu, na nyalaka zinazoitaji kuhakikisha kila kitu kiko tayali. Kama vile, kama ni kazi ya kompyuta, ninaangalia faili na prongaramu, ninazohitaji kama ni kazi ya mkono, ninaakikisha vifaa vyote viko mezani Kisha, napanga muta wa kazi na mudo wa kupumzika Hii inasaidia kubaki na umakini na kufanya kazi bila kuchoka halaka Mara nyingine pia, napenda kuanza na kazi raisi kwanza ili kuamsha akili na kujieka katika hali ya kufanya kazi kubwa baadaye Kwanza kazi kwangu kunauzisha kupanga, kuandaa vifaa na kuanza hatua ndogo ili kazi iende vizuri na kumalizika kwa wakati.

Ninapojaribu kuwanisha kazi na maisha ya kibinafsi. Kwanza, napanga muda wangu kwa makini. Hii namanisha kueka munda maalumu wa kufanya kazi na munda maalumu wa kupumzika au kuwa na familia na malafiki. Kwa kufanya hivyo, kila upande unapata nafasi yake bila kuingiliana au kusabavisha msongo wa mawazo. Pili, napenda kueka mipaka. Kama vile, nilipo nyumbani, nilijaripu kwepuga kuangaria barua pepe za kazi, au kufanya kazi zinazoweza kungojewa. Hii hufanya wakati wa kibinafsi uwe wakweli na unasaidia kupumzika. Saidi, napanga shughli zangu za kazi kwa ufanisi. Kazi kubwa na yenye changa moto hua, naanza mapema na kuigawa semu ndogondogo. Ili ni malize kwa wakati na kuwacha muda wa kibinafsi usumuke Pia napenda kutumia muda wabure kufanya mambo ninayopenda kama kusoma, kucheza mchezo na kutebea nje Hii hufanya nionekane mtulivu na kuwa nguvu na kufanya kazi vizuri siku inayofuata.

Naamu! Napenda sana kuangalia nyota. Hasa wakati usiku tulivu na angaa likiwa wazi, kuna utulivu fulani unaokuja. Napokaa kimya nikiangalia nyota angani. Hunifanya nijisikie nipo mbali na kelele za kila siku na mawazo mengi. Ni kama akili inapumzika na moyo unakuwa mtulivu. Napenda kuangalia nyota kwa sabamu hunikumbusha kuwa dunia ni kubwa sana na sisi ni sehemu ndogo tu yake. Wakati mwingine, ninapoangalia nyota, huwa nafikiria maisha, malengo ya watu na mambo ninayotamani kufanikisha. Inanipa matumaini na kunitia moyo kuendelea kujitahidi. Pia, napenda kuangalia nyota nikiwa na watu ninawapenda kama malafiki na familia. Naeza kuzungumza polepole, kushirikiana mawazo na kukaa kimya nikifurahia wakati huo. Hata bila maneno mengi, hua muda unakuwa wa maana sana.

Naam, napenda kucheza michezo ya ubao, hasa nikiwa na marafiki na familia michezo ya ubao hunipa furaha kwa sababu inaleta watu pamoja inatoa nafasi ya kuzugumza, kucheka na kushirikiana bila kutumia simu au runinga Ninapocheza michezo hii, najisikia mwenye huru, nimesahau mawazo ya ki Zii, na shughuli za kila siku Napenda michezo ya ubao kwa sababu inanifanya nitumie akili kufikiri, kupanga mikakati na kufanya maamuzi michezo kama drafti, karata au monopoli hunifundisha uvumilivu, subira na kukubali matoke yao, iwe umeshinda au nimeshindwa. Zaidi ya hapo, michezo ya ubao hujenga uhusiano mzuri kati ya watu. Inafurahisha kuona jinsi kila mtu anavyoshiriki kwa njia yake. Wengine wakitumia akili sana. Wengine wakicheka na kufurahia tu mchezo. Hata ukishindwa, bado unajisikia umefurahia. Muda uliotumika pamoja.

Ninahifadhi data yangu katika njia tofauti kulingana na aina ya data. Kwanza, ninahifadhi data muhimu kwenye kompyuta na simu yangu. Hasa faili ninazotumia mara kwa mara. Hapa, ninahakikisha nimepanga vizuri mafaili yangu kwenye folder ili niweze kuyapata kwa uraisi bila kuchanganyikiwa. Pili, ninatumia hifadhi ya mtandaoni kama njia ya ziada, Hii inanisaidia kuhifadhi nakara ya data ya yangu muhimu kama nyaraka, picha na kazi muhimu faida yake ni kwamba hata nikibadilisha kifaa au kifaa kikiharibika bado naweza kupata data ya yangu kwa urahisi Pia, kwa baadhi ya data muhimu sana, ninatumia flash disk kama akiba yangu ya ziada, Hii ni njia nzuri ya kuhakikisha data iko salama zaidi iwapo kuna tatizo la mtandao au kifaa changu kikipata hitilafu.

Naamu, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo lakua na biashara linavutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi yangu na kuputumia ubunifu yangu. Nigependa kuwana kitu changu ambacho, ninakirea polepole mpaka kikue, na kuona matokea ya juhudi zangu moja kwa moja. Nimewai kufikiria biyashara ndogo ambayo inaweza kuanza kwa mtaji mdogo. Kama biyashara ya huduma na kuuza bidha ambazo watu wanaitaji kila siku. Napenda wazo la kutatua tatizo furani katika jamii na wakati huo huo kupata kipato Hata hivyo ninajua kuanzisha biashara kuna itaji mipango vizuli, nidhamu na subira Sila hisi kila wakati lakini naamini kwa kujifunza, kuuliza ushauli na kuanza atua kwa atua na weze kana kufanikiwa.

Naam, napenda kuendesha baiskeli, hasa wakati nina muda wa kupumzika. Kuendesha baiskeli hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu, na pia hunipa nafasi ya kufurahia mazingira ninayozunguka. Napenda zaidi kuendesha baiskeli asubuhi na jioni, wakati hewa ni safi na si ya joto kali. Pia, kuendesha baiskeli ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, inasaidia mwili wangu kuwa na afya, kuimarisha misuli, na kupunguza mawazo, ninapokuwa na mawazo mengi. Safari huu pia wa baiskeli hunisaidia kutulia na kujisikia vizuri zaidi Zaidi ya hayo, napenda baiskeli kwa sababu ni rafiki kwa mazingira haina moshi wala kelele na inasaidia kupunguza matumizi ya gari kwa safari fupi.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulu Koehelo. Ninakipenda kwa zababu kinafundisha kuhusu maisha, ndoto na kutokata tamaa. Kitabu hiki kinamzungumzia kijana anayesafiri kutafuta hazina lakini katika safari yake tunajifunza mambo mengi muhimu kuhusu maisha na kujitambua. Nilipo kisoma kilinifanya nitafakari sana kuhusu malengo yangu binafsi. Kinafundisha kuwa kila mtu ana ndoto yake na ni jukumu lake kuifuata hata kama safari ina changamoto Pia, kinaonyesha kuwa wakati mwingine kile tunachofuata kiko karibu nasi Lakini, tunahitaji safari ili kukitambua lugha ya kitabu hiki ni laisi kuelewa, lakini ujumbe wa ke ni mzito na wa maana sana kina nipa matumaini na kunitia moyo kila ninapohisi kukata tamaa au kuchanganyikiwa maishani.

Naam, nawafahamu majirani zangu. Na ninaona hilo ni jambo muhimu sana, najitahidi kuwajua kwa majina na kuelewana nao visuli, hata kama sikuzungumza kila siku Tunapokutana, huwa tunasalimiana na kubadilishana maneno machache jambo linarojenga heshima na ukalibu, nawafahamu zaidi majirani wa kalibu nami, wale tunaishi mlango kwa mlango. Tukipatana, tunaeza kusaidiana kwa mambo madogo madogo kama kuangaria nyuba wakati mtu hayupo na kusaidiana pare panapotokea shida, hii inanipa hisia ya usalama na umoja.Pia, ninaona kuwafaamu majirani kunasaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Unapomjua mtu, nilaisi kuzugumza naye kwa amani kama kuna jambo linahitaji kufafanuliwa.

Mimi huenda mahali pa ibaada kila mara inapowezekana. Kama vile, mara moja au mara mbili kwa wiki, kulingana na ratiba yangu, napenda kuhudhuria ibaada kwa sababu hufanya nipate amani ya ndani na kunisaidia kuungana na watu wengine wa imani yangu. Wakati wa ibada, si tu kuomba, bali ni pia nafasi ya kutafakari, kujifunza maadili mema na kupata moyo wa kushirikiana na wengine. Hii inasaidia kukua kiroho na kuwa mtu bora zaidi katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hapo, kwenda mahali pa ibaada kunasaidia kupumzika akili kutoka kwenye shughuli za kazi na pia matatizo ya kila siku. Ni wakati wa kujikazia nafasi yangu na kutafuta mwongozo na faraja.

Study muhimu sana kwa kazi yangu ni mwasiliano bora. Nilazima niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini, na kuelewa kile wanacho maanisha. Mwasiliano bora husaidia kuepuka migongano, kufanya kazi kwa urahisi na ushirikiano, na kuhakikisha kila mtu na fahamu majukumu yake. Pia, mpangilio na usimamizi wa muda ni study muhimu, kufanya kazi bila kupanga muda kuna sababisha msongamano wa kazi na kuchoka haraka. Kwa kupanga kazi vizuri, naweza kumaliza majukumu kwa wakati na badoo kuwa na mud waa kupumzika. Zaidi, study ya kushirikiana na kufanya kazi ya timu ni muhimu sana. Kila mtu anatofautiana na kuelewa jinsi ya kufanya kazi pamoja kwa heshima na mshikamano ufanya matokeo kuwa bora.

Ninatumia simu yangu kwa mambo mbalimbali ya kila siku. Kwanza, ninaitumia kuwasiliana na familia, malafiki, na wafanya kazi weza ngu upitia simu za kawaida, ujube mfupi, na programu kama WhatsApp. Hii ina nisaidia kubaki kalibu na watu wangu hatakama tuko mbali. Pia, ninaitumia simu kupata taarifa. Napenda kusoma habali, kuangalia hali ya hewa na kutafuta majibu ya maswali mbalimbali mtadaoni. Simu ina nilaishishia kupata tarifa kwa alaka bila shida. Pia, naitumia kwa kazi na masomo. Kuna wakati natuma balua pepe, kuandaa kumbukumu na kusoma nyalaka muimu kupitia simu. Inasaidia kuendelea na majukumu ata ikiwa nje ya ofisi na nyumbani kwa upande wa buludani naitumia kusikiliza muziki kuangalia video na kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi hata hivyo najitahidi kutoitumia kupita kiasi hili nisipoteze muda mwingi.

Mchezaji ninayependa sana ni kristiano lonano na mpenda kwa sababu ni mchazaji ya baya na nidhamu kumbwa, pidi na hamu ya kushinda. Kilo wakati anapoingia uwanjani, unaona anakusudia kufanya vizuri na kila mchazo ni changamoto kwa ke. Saidi, napenda jinsi ya naviotunza mwili wake na mawazoezi yake. Hii na nifunza kuwa na mafanikio hayaji kwa bahati. Pari, anahitaji mazoezi makali, nithamu na kujitolea. Pia, anapendwa situ kuchezaji wake pari kwa kuensha kuwa mtu anaweza kufanikisha doto zake kwa bidi na mtazamo sahii. Naona pia nikielezo cha kuhamasisha vijana. Anawafunisha kuhakuna kikomo cha kile unachaweza kufanikisha hiwapo utajitahidi. Kwa hiyo, sababu ya umakini, ufanisi na mfano mzuri wa maisha cristiano ronaldo ndiye mchezaji ninayempenda vizuri.

Muda ninaotumia mtadaoni kwa siku nategemea shughuli zangu. Kawaida, ninaeza kutumia takriban masaa mawili, hadi matatu kwa siku, lakini si kila wakati kwa shughuli zao. Kama vile, sehemu kubwa ya muda huo hutumika kwa kazi na masomo. Kama kutuma barua pepe, kutafuta taarifa na kufanya kazi za mtadaoni. Pia, naitumia mda mtadaoni kwa burudani kidogo. Kama kuangalia video, kusikiliza miziki na kutumia mitandao ya kijamii Hata hivyo na jitahidi kutotumia kwa mda mrefu sana ili nisipoteze muda kufanya kazi nyingine muhimu na kupumzika Zaidi, baadhi ya mda mtadaoni huwa ni kwa mawasiliano na familia na marafiki Kupitia ujumbe mfupi, simu na programu za mawasiliano mtadaoni hii ina nisadia kubaki karibu na watu wangu hata tukiwa mbali.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Napenda chumba hiki kwa sababu ndicho kinanipa faraja na utulivu baada ya siku ndefu ya kazi na shughuli. Ninapokuwa humo najisikia huru na salama na akili yangu hupumzika vizuri. Napenda kujipanga kwa uraisi bila vitu vingi sana. Kitanda safi, taa yenye mwanga wa wastani na hewa safi hunifanya nijisikie vizuri. Wakati mwingine, napenda kukaa chumbani kwangu nikisoma, kusikiliza muziki kwa utulivu na kufikiria mipango yangu ya maisha. Pia, chumba cha kurara ni mahali, ninapopata usingizi mzuri. Usingizi mzuri, hunipa nguvu ya kuanza siku mpya Ndio maana, ninachothamini zaidi katika chumba hiki ni utulivu wake. Hakuna kelele nyingi, hakuna presha, ni mahali, pa mimi mwenyewe tu.

Mafunzo ya kazi ya yaliyonisaidia zaidi ni yale yanahusiana na mawaasiliano na usimamizi wa muda. Nilijifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kushirikiana bila migongano. Hili ilinisaidia kufanya kazi kwa urahisi na kuongeza, ufanisi wa timu. Pili, mafunzo ya jinsi na kupanga kazi na kuzipanga kwa kipa umbele yamenisaidia sana. Nijifunza kugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo na kuweka muda maalumu wa kufanya kila sehemu Hili li nanisaidia kukamilisha mazu kumu kwa wakati na kufunguza msongu wa maalu Zaidi mafunza ya kushugulikia changamoto na kutafuta suluhisho yamenisaidia kukua kimaendeleo Sasa napata binu za kutatua matatizo bila kuwanza kuwasiliana na watu wengi bila mpangilio.

Somo la sayansi nililolipenda zaidi ni biolojia. Napenda kwa sababu linanifundisha mambo yanayohusiana na maisha, viumbe na jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Kila somo linaelezea mambo ya kuvutia, kama vile seli, mifumo ya mwili na mabadiliko ya vyumbe katika mazingira yao. Napenda pia jinsi biolojia inavyofundisha kuangalia dunia kwa makini, Ninapofundishwa kuhusu mimea na wanyama na viumbe vidogo vidogo unapata kuona jinsi kila kitu kimeunganishwa na kudhaminiwa uzuri wa maumbile Hii inanifundisha kuwa na heshima kwa mazingira na viumbe vyote Zaidi, biolojia pia inisaidia katika maisha ya kila siku kama kuelewa afya, lishe, na namna ya kujikinga na magonjwa Hivyo, si somo tu la darasani, bali ni somo linalosaidia kuishi vizuri.

Siku za mvua napenda kufanya shughuli zinazonifanya nijisikie mtulivu na kupata faraja. Kwanza, mara nyingi napenda kusoma kitabu na magazeti. Huku nikisikiliza sauti ya mvua inavyonyesha juu ya paa na madirisha. Hii inanifanya nipumzike na kupumua kwa utulivu. Pili, napenda kuchora na kupaka rangi wakati wa mvua. Mvua hutua mazingira tulivu na ni rahisi kuzingatia rangi na maumbo bila usumbufu. Kini hunisaidia kuwezesha ubunifu wangu na kufurahia muda wangu binafsi. Zaidi, mara nyingine nayapenda kutazama filamu na video za burudani. Hua inafanya mazingira ya ndani ikuwe ya starehe na ni rahisi kuzingatia kilichoonyeshwa kwenye skrini bila kelele kutoka nje. Kwa upande mwingine, napenda pia kutumia muda huo kuandaa mipango ya siku zijazo na kufikiria malengo yangu Mvua hufanya akili iwe tulivu na kuifanya, tafakari iwe rahisi.

Naam, napenda kujaribu teknolojia mpya, lakini kwa tahadhari. Ninapopata teknolojia mpya, napenda kwanza kuelewa inafanya kazi vipi na inasaidia nini. Teknolojia inavutia kwa sababu inarahisisha maisha, inaokoa muda, na wakati mwingine hufanya mambo ya zamani ya likuwa magumu yawe rahisi sana. Napenda kujaribu programu mpya, hasa zile zinazosaidia katika kazi, mawasiliano na kujifunza. Kama vile, programu za kupanga ratiba na kuifadhi taarifa hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri zaidi. Pia, teknolojia mpya hunipa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya na kubaki nikiendana na mabadiriko ya dunia ya sasa. Hata hivyo, sipendi kujiingiza bila kufikiria. Huwa naangalia usalama wa taarifa zangu na kuhakikisha teknolojia ninayotumia ni ya kuaminika. Sipendi pia kutumia teknolojia kupitia kiasi hadi ianze kuhathiri maisha yangu ya kila siku.

Napenda kuwa mahali tulivu na salama, ambako ninaweza kujisikia huru na bila presha, mahali penye kelele nyingi na fujo hunichosha haraka. Kwa hiyo, napendelea mazingira yenye utulivu na mpangilio. Pia, napenda mahali penye hewa safi na mazingira ya asili, kama karibu na miti, bustani, na sehemu zenye mandhari nzuri. Maeneo kama ya hunifanya nijisikie karibu na maumbile na hunipa amani ya akili. Zaidi, napenda mahali penye watu wenye heshima na urafiki. Haijalishi kama ni mahali pa kazi, nyumbani au kwenye matembezi. Ninadhamini mazingira ambayo watu wanazungumza kwa adabu na kuelewana.

Leo, hali ya hewa ni jua na mawingu kiasi, naonekana kuwa siku yenye mwangaza na hewa sikali sana. Ninahisi furaha kidogo na utulivu kutokana na mchanganyiko huu wa jua na mawingu. Si moto sana na si baridi sana. Kwa hivyo, niwewe tulivu ya kufurahia. Kwa sababu ya hali hii ya hewa, nimevaa shatila mwili wakati na suruali nye pezi. Hili nisipate joto sana kutokana na jua lakini pia nisikatae tamaa iwapo mvua ndogo ingenyesha kutokana na mbawingu Wazo hili nila nifanya nijisikie, huruna ninaweza kufanya kazi na kutembea bila usumbufu Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu ninye pesi na lafiki inafanya ujisikie vizuri bila kusumbuliwa na joto kali au baridi kali inatoa na fasi ya kufanya shughuliza nje kwa urahisi kama kutembea kukaa na kusoma na kufanya mazoezi Leo ningependa kutumia hali hii hewa kutembea nje kidogo na kusoma kitabu nje Huku nikifurahia upepo mdogo na mwangaza wa juu uliopamwa na mawingu Hii ni ya hali ya hewa inayo nifanya nijisikie mtulivu na kuondoa msongo wa mawazo.

Mala nyingi, natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, na itumia kuasiliana na familia, marafiki, na wafanya kazi wenzangu kupitia simu, ujube mfupi, au programu kama WhatsApp. Hii nasaidia kubaki karibu na watu wangu na kujua kinachoendele hata nikiwa mbali. Pia, nina itumia sana kupata tarifa, napenda kusoma habari, kutafuta majibu ya maswali, na kujifunza vitu vipya mtadaoni. Simu inanilaishishia kupata tarifa alaka wakati wawota nina poitaji. Kwa upande mwingine, ninaitumia kwa kazi na mipango. Kuna wakati ninaangalia barua pepe, kupanga latiba na kuandika kumbu kumbu fupi. Hii hunisaidia kua nampangirio mzuli wa siku. Ingawa ninaitumia pia kwa burudani kama kusikitiza muziki na kuangalia video. Ninajitahidi kuhakikisha matumizi yangu makubwa ya simu yanakua ya maana. Nianaonisaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Kila siku, ninatumia za nambali mbali za digitia mbaezo, unifanya maisha angu ya kazi na binafsi kuwalaisi. Kwanza, napenda kutumia kompyuta na laptop kwa kazi za ofisi, masomo na kutafta tarifa mtadaoni. Komputa ina nisaidia kuandika nyalaka, kuangalia balua pepe, na kufanya tafiti kwa halaka. Pili, ninatumia simu ya mkononi kwa mawasiliano, kupata habali, mburundani, na kupanga latiba. Simu ni chambo muhimu sana kwa kuwa kila wakati inaweza kutumika hata nikiwa njee ya nyumba Zaidi natumia programu za mawasiliano mtandaoni kama WhatsApp, Zoom kwa mawasiliano na malafiki, familia na wafanyikazi wenzangu Zana hizi ufanya iwe laisi kushilikiana na wengine bila kuto wana uso kwa uso Mara nyingine pia ni natumia zana za kuhifathi talifa mtadaoni kama Google Drive Hii nasaidia kuweka nakala ya nyalaka muhimu na kuzi, pata kwa laisi wakati wowote nikitaji.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula cha kawaida lakini chenye lishe kamili. Kama wali, wali wa mchanganyiko na mboga, samaki au nyama kidogo. Napenda chakula kilicho rahisi lakini kinanipa nguvu na. Kinafanya nijisikie uzima kabla ya kwenda kulala. Pia, mara nyingine, napenda kula supu na mchuzi wa mboga, jioni. Hasa wakati wa msimu wa baridi na mvua, hii hunipa faraja na hufanya mwili unye kwenye joto kidogo. Zaidi, napenda pia kula matunda kidogo kama zabibu na ndizi, ili niwe na lishe ya haraka na rahisi kumeza. Hii husaidia mwili kuwa na nguvu bila kujisumbua sana.

Ili kuwatia moyo wenzangu, kwanza napenda kuwasikiliza kwa makini, mara nyingi mtu anapozungumza na kusikilizwa kwa moyo wote, hisia zake hubadilika na kujisikia kuthaminiwa, hii njia ni nzuri sana ya kuwapa motisha bila maneno mengi pili napenda kutoa maneno ya kuhamasisha na pongezi pale wanapofanikisha jambo fulani, hata dogo, maneno kama umefanya vizuri au unaendelea hivyo, hutoa hisia ya kuungwa mkono na kuimarisha molali yao saidi, mara nyingine napenda kushirikina nao katika kazi na changamoto kusaidia pale panapo hitajika na kushiriki mawazo ya kutatua matatizo wakati mtu anaona ule ubinafsi na unasaidia kwa moyo, napata nguvia kuendelea kufanya kazi si vizuri Pia, napenda kuwa mskirivu na mwenye subira si lazima kila wakati niwakemee niwe ya heshima Lakini kuwa kuwa tayari kusaidia kuwa karibu na kuelewa hisia zao wezangu wanahisi faraja na motisha.

Naam, mara nyingi ninatumia video kwa mwasiliano, hasa pale ambapo kujua hisia za mtu au kuona uso wake kunasaidia kuwelewana vizuri. Kama vile, wakati wa ya kazi, mtadaoni na mazumumuzo na familia na marafiki ambao wako mbali kutumia video hufanya mazungumzo yawe halisi. Zaidi kuliko kutumia simu tu na ujumbe wa maandishi. Video pia hufanya iwe raisi kushilikiana, unaweza kuelezea jambo kwa urahisi kwa kuona ishara za mwili maneno ya uso, jambo ambalo linapunguza kuto kuelewana. Wakati mwingine, napenda kutumia video kwa mafunzo na maelezo kama kufundisha na kujifunza jambo fulani mtandaoni kwa sababu kuona hatua moja kwa moja ni rahisi kuelewa kuliko kusoma tu. Hivyo, najitahidi video zisitumike kupita kiasi hasa kwa burudani, ili zisita kase muda wangu wa kazi na shughuli muhimu.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti, napenda kwa sababu inaladha tamu, si ya kinasisi sana na kila pande hutoa furaha kidogo ya kipeke. Pia, keki ya chokoleti ni rahisi kuipata kwenye maduka na mara nyingi, huingiza katika sherehe na wakati wa furaha, jambo linalofanya niwe na kumbukumbu nzuri nikila. Pia mara nyingine napenda keki ya vanila au yenye matunda hasa pale napokuwa nataka kitu cha ladha laini na kisicho nzito sana. Keki hizi zinanipa hisia ya utulivu na ufaa vizuri kwa chakula cha mchana na chai Zaidi napenda pia keki zenye mapambo madogo kama icing nzuri Si kwa sababu ya uzuri pekee, bali kwa sababu hufanya chakula kiwe cha kuvutia na kuamsha hamu ya kula kwa furaha. Keki ninayopenda ni ile inayokuwa tamu, rahisi kumeza na inaweza, leta furaha pale inapokuliwa. Hasa wakati wa sherehe na burudani nyumbani.

La, sijawahi kusafiri kwa ndege bado. Napenda kuwa na ndoto ya kusafiri kwa ndege siku moja. Kwa sababu inoanekana kuwa njia ya haraka na rahisi ya kufika sehemu mbali. Nikifikiri kuhusu kusafiri kwa ndege. Ninashangaa madhari ya juu kutoka angani. Wingu likipita chini. Na kuenda sehemu mpya za dunia ambazo huwezi kuona ardhini. Ingawa sijawahi kusafiri kwa ndege. Napenda pia kufikiria mipango ya kusafiri siku moja. Kuandaa mahali, nitatoka, na kujifunza kuhusu tamaduni na maisha ya watu wa sehemu, nitakazokuwa nikitembelea. Kusafiri kwa ndege, kunanipa hisia ya uhuru, na fursa ya kupata uzoefu mpya wa maisha.

Nina mahusiano mazuri na ze wangu, napenda kuwa karibu nao kuwa sikiliza na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao, mara nyingi, napata ushaili wa maana kutoka kwa kuhusu maisha, maadili, na jinsi ya kushugulikia na changamoto baribari, napenda pia kutumia muda nao kwa mazungumzo ya kawaida, kama kujua kuhusu istoria ya familia, kumbukumbu zao za zamani, na adithi za maisha yao. Hii ufanya tuwe karibu na kuimarisha usia no wa Heshma na upendo Pia napenda kuwasaidia katika mambo mandogo ya kila siku kama kuendesha shuguri dogo nyumbani kununuliwa baadhi ya vitu vina vyohita jika na kushirikiana nao katika shuguri za kijamii wazee wangu ufanya na thamini zaidi maadili ya Heshma, Subila na upendo kwa familia.

Timu ya michezo ninayoifuata zaidi ni Manchester United. Naipenda timu hii kwa sababu inahistoria ndefu na ina wachezaji wenye ubora mkubwa kila wakati. Pia, michezo unavutia kwa kasi, binu za kucheza na mshikamano wa wachezaji uwanjani. Napenda pia jinsi timu hii inavyokuwa na mashabiki wengi duniani kote. Kuangalia mechi zao ni burudani kubwa kwangu. Na mara nyingine, hunisaidia kujifunza mbinu na mikakati ya michezo. Wakati Manchester United inashinda, furaha ni kubwa, na hata wakati inashindwa, bado napendelea kuifuata kuwa ni timu yenye historia na roho ya ushindani. Zaidi, kufuatilia timu hii, kunanifundisha uvumilivu na mshikamano, kwani ni muhimu kushikilia imani kwa wakati matokeo hayako bora.

Ninahifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, mara nyingi na panga bajeti ya kila mwezi. Nikijua ni kiasi gani nitakachotumia kwa mahitaji ya kila siku na ni kiasi gani nitaihifadhi. Hii inanisaidia kuepuka matumizi yasio ya lazima. Pili, napenda kueka akiba kidogo kidogo kila mwezi. Hata kama ni kiasi kidogo. Akiba hii huwa kwenye benki na akauti ya hifadhi. Ili niwe na uhakika kuwa pesa ziko salama na zinaeza kutumika pale zitakapo hitajika. Pia, mara nyingine ninatumia mfuko maalumu wa akiba nyumbani kwa dharura ndogo na mipango ya muda mfupi. Hii ni njia nzuri ya kuhakikisha sina mzigo wa kibiashara wa kila mahali na kutumia pesa zote mara moja. Pia, najitahidi kuwa makini katika matumizi yangu, kupunguza ununuzi wa vitu, vizivyohitajika na kulenga akiba kwenye mambo muhimu, kama elimu, afya na mipango ya baadaye.

Naam, napenda kupiga picha, ingawa sifanyi kama mtaalamu. Napenda kupiga picha kwa sababu unisaidia kukuja kumbukubu za nyakati muhimu katika maisha. Ninapo piga picha, najisikia kama nina hifadhi muda fulani ambao, sitausahau kirahisi. Napenda zaidi kupiga picha za mandhari ya asili, kama miti, anga, jua, linapo zama, na maeneo tulivu. Picha za aina hii unipa amani na unifanya niamini uzuri na mazingira yanayo nizunguka Pia napenda kupika picha za familia na marafiki hasa wakati wa furaha kwa sababu picha huwa na maana kubwa baadae mara nyingi, nina piga picha kwa kutumia simu yangu kwa sababu ni rahisi na ikokaribu kila wakati Si lazima kamera iwe ya garama kubwa hili nipate picha nzuri muhimu ni kuona kitu kizuri na kukamata wakati huo.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika akili na mwili kidogo. Kwanza, mara nyingi napita kwenye ofisi za wenzangu kuzugumza kama neno machache na kucheka. Hii hufanya nipate faraja ya akili na kunisaidia kuondoa msongo wa kazi. Pili, napenda kunywa chai na kahawa, au kula kitu kidogo cha haraka kama matunda na sandwich. Hii hufanya nishike nguvu kidogo na kurudi kazini nikiwa tayari kufanya kazi kwa umakini zaidi. Pia, mara nyingine napenda kutembea kidogo na kufanya mazoezi madogo. Hasa kama nimekaa kwa muda mrefu, kutembea hufanya mwili unya na akili ikae tulivu. Wakati mwingine pia napenda kutumia mapumziko kwa kusoma na kufikiria mipango ya kazi na maisha yangu. Hii hufanya nimalize mapumziko nikiwa na mtazamo mzuri na tayari kukabiliana na kazi inayofuata.

Naam, napenda kuogerea, ingawa sifanyi mara nyingi sana, kuogerea unifanya nijisikie hulu na mtulivu, hasa ninapokuwa majini nikisahao mawazo ya kazi na mambo ya kila siku maji unipa isia ya utulivu na unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, napenda kuogerea zaidi wakati wa hali ya hewa ya joto, kwa sababu maji yanakua ya kufurahisha na mwili unahisi laha zaidi Pia, naona kuogerea ni mazoezi mazuri, kwa sababu ufanya mwili mzima ufany kazi bila kuchoshwa sana. Wakati mwingine, napenda kuogerea na marafiki na familia, kwa sababu ufanya tukio liwe la kufulaisha zaidi na la kukumbuka, lakini hata kama nikiwa peke yangu, kuogerea unipa mda wa kutafakali na kujitambua.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Napenda Lebron kwa sababu ni mchezaji amabye ana mchanganyika wa mzuri wa uwezo wa kiufundi, akili ya mchezo na nguvu ya mwili. Ana uwezo wa kucheza nafasi tofauti uwanjani, kuongoza timu na kufanya maamuzi sahihi hata kwenye hali ngumu. Zaidi, napenda jinsi anavyowajibika kama kiongozi. Haiji tu kuonyesha uchezaji mzuri, bali pia kuhamasisha wachezaji wenzake. Kuwasaidia vijana na kutumia umaarufu wake kutetea mabadiliko mema katika jamii Hii inanifundisha kuwa ushindi si juu ya kucheza tu Bali pia juu ya mshikamano na mfano mzuri. Napenda pia nidhamu na bidii yake. Kila wakati ninapoangalia jinsi ninavyajisimamia mazoezini na mechi, unapata kuona kubwa mafanikio yanatumana na jitihada kubwa na kujiweka kwenye hali ya kufanya vizuri kila wakati.

Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki shuleni na majumbani. Hasa michezo ya ubao na michezo ya nje kama mpira wa miguu na kucheza mpira wa pete. Kila siku ilikuwa na furaha yake na mara nyingi tulicheka sana. Tukishikirikiana bila wasiwasi wowote wa mzazi na shule. Pia nakumbuka siku za likizo na sherehe za familia. Ambapo kila mtu alikuwa pamoja kulikuwa na chakula kizuri, miziki na mchezo. Hizo siku zilinifundisha zamani ya familia na mshikamano kati ya ndugu na jamaa Zaidi ya hapo nakumbuka pia wakati wa kufundisha mambo mapya na wazee wangu Wakati huo nilijifunza maadili mema, hadithi za familia na stadi za maisha ambazo bado zinanisaidia hata ya waleo Kumbukumbu zangu nzuri za utotoni zinahusiana, furaha, mshikamano wa familia na marafiki na mambo madogo ya kila siku ambayo yalinifanya nijisikie salama na kuthamini maisha.

Ninayapendelea zaidi mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangirio mzuri ambapo si kelele nyingi na kila kitu kiko kwenye nafasi yake mazingira kama haya hufanya niwe na umakini zaidi nipate kufanya kazi kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo Pia napenda mazingira yenye ushirikiano na heshima kati ya wafanyikazi Wakati kila mtu anashirikiana kuwa moyo moja na kuelewana kazi inakuwa laisi na fulaha huongezeka Hii husaidia kuunda hisia ya timu imala na mshikamano kazini Zaidi, napenda mazingira yenye mwanga mzuri hewa zavi, na faraja ya kiti na meza Hii hufanya siku za kazi zisichoke alaka na kunipa motisha ya kufanya wizuri.

Naam, napenda kucheza michezo ya video. Ingawa sifanyi mara nyingi sana. Napenda michezo ya video kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Unapocheza, mawazo mengi ya msongo hupungua na unajisikia huru kidogo. Napendelea michezo iliyo na hadithi nzuri na inahitaji kufikiria. Kwa sababu inanifanya nitumia akili yangu kutatua changamoto na kufanya maamuzi. Pia, napenda michezo ya ushindani wa kirafiki hasa ninapocheza na marafiki Kwa sababu huongeza furaha na mshikamano Hata hivyo, najitahidi kucheza kwa kipimo sipendi michezo ichukuwe muda mwingi kiasi cha kunisahau majukumu yangu Naona michezo ya video ni nzuri pale inapokua burudani ya muda mfupi Si kitu cha kuchukua nafasi ya kazi na maisha ya kawaida.

Napenda kwenda sinema mala chache, labda mala moja kwa miezi, au wakati kuna filamu mzuli sana ninaotaka kuiona. Siendi kila wiki, lakini ninapopata nafasi na mudo waziada. Sinema unipa buludani mzuli na wapumzigo kutoka katika na tipa ya kila siku. Napenda sinema kwa zababu mazingira ya ke ni ya kipekee. Kiti kizuli, skrini kubwa, kasauti mzuli, ufanya filamu yaonekane ya kuvutia zaidi kuliko kuiangalia nyumbani. Pia, ninafazi nzuri ya kuenda na marafiki na familia, kushirikia na furaha na mazumuzo baada ya filamu, hata hivyo para nyingine na penderea kuangalia filamu nyumbani, hasa kama sinamudawa kutoka na nataka kuwa mtuliu, lakini sinema bado inanafazi yake, hasa pale ninapotaka kujiburudisha na kubadilisha mazingira.

Napenda kuamka mapema pamoja na jua kuliko kulala sana. Kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku. Nikiwa na muda wa kupanga mawazo yangu. Kufanya mambo kwa utulivu na kuanza kazi bila haraka. Wakati wa asubuhi kuna utulivu unanifanya nijisike mwenye nguvu na tayari kwa siku mpya. Hata hivyo, najitahidi pia kulala mapema. Kwa sababu napenda kupata usingizi wa kutosha. Kulala mapema hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na akili ikiwa safi. Naona kulala na kuamka kwa mpangilio ni jambo muhimu sana kwa afya utendaji mzuri wa kila siku.

Mara nyingi ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini, ninaanza kwa kufikiria majukumu makuu nilio nayo na mambo muhimu ambayo lazima yafanikishwe ndani ya mwezi huu. Kisha, ninagawanya malengo hayo kwa sehemu ndogo ndogo ili niweze kuyafanikisha hatua kwa hatua bila kuumwa na msongo wa mawazo. Pia, napenda kupanga kipaumbele. Kama vile, malengo muhimu zaidi na yenye muda mfupi kwa kukamilika na yaweka kipaumbele cha kwanza. Kisha yale mandogo ya yawi yanayoweza kusubiri Hii husaidia kwa kuhakikisha kazi muhimu haichwi nyuma chwenye uba Zahidi napena kuandika malengwa yangu kwenye kalenda na kumbukumu ili niwe na kumbukumu ya wazi ya kila ni nachotaka kufandikisha Hii pia ufanya niweze kufuatilia maendeleo yangu kadri siku zinavyosonga Mala nyingine napenda kupima mafandikio mwishoni mwa mwezi kuona ni malego gani yamekamirika na ni yapi bado yanahitaji juhudi zaidi kakupanga mipango ya mwezi unaofuata.

Chumba changu cha kulala ni mahali panapoinua amani na utulivu wangu. Kwanza, nina chumba kilicho safi na kilicho pangwa vizuri. Kila kitu kiko mahali pake bila fujo, jambo linalonifanya nijisikie tulivu nikiwa ndani. Kitanda ni cha starehe na kina mashuka safi. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri nikiwa nimechoka baada ya siku ndefu. Pia, kuna taa ya wastani. Si kali sana wala dhaifu sana. Inayoleta mwanga mzuri wa kutosha kuangalia kitabu na kufanya jambo lolote kabla ya kulala Pili, chumba changu kina shaki ya hewa safi. Mara nyingine nafungua dirisha kidogo ili upepo uweze kuingia na kunifanya nijisikie vizuri. Hii hufanya usingizi kuwa mzuri na mwili unye Zaidi, napenda kueka baahhi ya vitu vya burudani kama vitabu na picha ndogo, hili chumba kiwe na hisia ya kibinafsi na furaha.

Naam, mara nyingi napenda kuzoma gazeti, hasa hili kupata taalifa mpya kuhusu mambo yanayo, jiri nchini na duniani. Gazeti hufanya niwe mfuatiaji wa habali, kujua siasa, michezo, biashara na mambo ya kijamii. Napenda kusoma sahemu za habali za jamii na burudani kwa sababu zinanipa mwanga wa kile kina choenderea karibu nami na pia kufanya nijisikie sahemu ya jamii. Pia, mala nyingine nasoma na kala za elimu na ushauli zinanasaidia kufikilia maswala ya maisha na kuongeza ujuzi wangu. Pia kusoma gazeti kuna nisidia kubaki na kumbu kumbu ya habari bila kuhitaji simu na mtandao na pia kunanifundisha sababu ya na utaratibu wa kusoma kwa makini.

Napenda wali sana. Napenda kwa sababu ni chakula lahisi, kinanipa nguvu, na kinafa kula na chupia kula mbalibali kama mboga, samaki, na nyama. Wali unifanya nijisiki uzima na nilahisi kumeza. Asa pala ninapokuwa nataka chakula kilicho laini, lakini chenye lishe. Zahidi, napenda wali kwa sababu naweza kutengeneza kwa jia tofauti. Kama wali muupe, wali wa mchanganyiko na wali wenye latha kidogo ya viungo, hii ufanya kila mlo uwe nafulaha na latha ya kipeke. Tapenda wali sana kwa sababu ni lahizi lenyelishe na linasaidia kufurahia chakura kila wakati.

Napendelea kunyoa ndevu zaidi kuliko kuvaa ndevu. Napenda kuwa na uso safi na mzuri kwa sababu hunifanya nijisikie safi mtulivu na mwenye mpangilio. Kuwa na uso usio na ndevu pia kunanisaidia kuvaa nguo na sura vizuri pira isia za usumbufu. Hata hivyo, sipendi kunyoa mara kwa mara sana, lakini najitahidi kuhakikisha ndevu ziko safi na zinadhibitiwa ili kujisikia vizuri na kuonekana vizuri kila siku. Kwa ufupi, napendalea kunyoa ndevu kwa sababu hunipa hisia ya usavi, mpangirio na falaja katika maisha ya kila siku.

Napenda kusherekea mapanikiyo ya timu kwa njia zinazofanya kila mtu aisi thamani na fulaha. Kwanza, mala nyingi, tunashirikiana kwa kupongeza kila mshiriki kwa maneno na pongezi. Kusema kama umefanya vizuli au hongela kwa jitihada zako. Hiu ufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa. Pia, mala nyingine, tunasherekea kwa chakula kidogo na vinywaji. Kama kahawa, chai, na kitafunwa, cha halaka, pale kazini na nyumbani. Hii ufanya tukio liwe la furaha na kukumbukwa Pia, mala nyingine napenda kutengeneza hafra ndogo ya kijamii kama kukaa pamoja, kuzugumza, kucheka na kushirikiana hadithi za mafanikio, hii ufanya mshikamano wa timu kuwa mzuli Zaidi na kuimalisha usiano wa kazi.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini si kila wakati. Napenda kusoma maoni kwa sababu hufanya nijue mawazo ya watu tofauti kuhusu jambo fulani. Iwe ni habari, burudani, au bidhaa fulani. Maoni haya hufanya nifahamu mitazamo mipya na mara nyingine kunisaidia kuboresha mawazo yangu binafsi. Pia, kusoma maoni mtandaoni hufanya niwe makini zaidi na maamuzi yangu. Kwani kuwa na mitazamo tofauti, kunanifunza, kuwa na subira na kuelewa wengine. Hii ni muhimu hasa wa nanipohitaji kufanya maamuzi ya kazi na maisha Hata hivyo najitahidi kuchagua maoni nitakayosoma kuepuka yale yasiyo na mantiki yenye chuki ili nisiadhili hisia zangu.

Kwa kawaida, ninaenda hospitali mara chache kwa mwaka, labda mara moja au mbili. Isipokuwa kuna hali maalumu. Mara nyingi, napenda kuenda hospitali kwa uchunguzi wa kawaida na vipimo vya afya ili kuakikisha mwili wangu uko salama. Pili, ninapopata matibabu ya haraka kama muumivu. Homa, na matatizo mengine, napenda kuenda hospitali mara moja bila kucherewa. Hi husaidia kuzuhia tatizo kuwa kubwa na kuakikisha na akili ya afya yangu mapema. Zaidi, mara nyingine napenda kuenda hospitali kwa vipimo vya afya vya kawaida kama kudhibiti shinikizo la damu, kupima sukali na uchunguzi wa macho na meno Hi hufanya nipate tahadhari mapema na kuhishi maisha yenye afya.